Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya jinsi ya kuwa kiongozi bora. Mafunzo ya kuwa kiongozi bora ni muhimu sana kwa uendelevu wa kazi ama kampuni ninayofanyia kazi. Kwa hivyo ningependa sana kujua jinsi ningeeza kuwa mwema na jinsi ningeeza kuwa kiongozi bora na kiongozi mwema ka wadogo wangu na hada wakubwa wangu. Hii itasaidia kambuni yetu na kila mmoja ambayo tunafanya naye kazi kuwa bora zaidi na kuhisi kuheshimika na kupendwa katika kambuni yetu.

Kazi ya nyumbani ninaichukia zaidi ni kazi ya kuosha vyombo. Kazi hii uniboo zaidi mara kuwa imeumbiwa wanawake. Na pia mimi uhisi vibaya zaidi nina poosha vyombo. Kwa sababu hiyo mimi uwipuka zaidi kazi hii na kutaka kufanya kazi zingine mzito ambazo za kiwanaume.